Ndiyo nimewahi kufuga mnyama mnyama ambao nilikuwa nafuga ni paka na mbwa na nilifurahia sana kufuga paka kwa maana paka ni marafiki wa nyumbani na pia mbwa inatusaidia kulinda na pia ni rafiki wa kweli nilifurahia sana kuwafuga.

Ninapenda mazingira tulivu maana unapokuwa katika mazingira yalio tulia unaweza kufikiria sana na pia unaweza kufanya kazi ukiwa umetulia na kazi inaenda vizuri ila mazingira ambayo yanao kuwa na kelele yanafanya mtu mara nyingi anaumwa na kichwa yaani akili haituli kabisa.

Ninapenda upepo sipendi AC kwa maana upepo unakuwa na na hali yake AC mara nyingi unapowasha kwa muda mrefu inakuletea homa. Ninapenda sana upepo.